Marafiki wangu wapya huwa na watunza, huwa na washirikisha katika mambo yangu ya kila siku, huwa na washirikisha pia katika maombi na kuhakikisha kuwa mambo yao yanaenda sawa kwa kuwapigia simu na kuwajulia hali kila wakati wanaponyamaza kwa muda.